Mimi nashugulikia kazi zangu za dharura hivi. Kwanza natathmini uzito na umuhimu wake. Kisha naipa kipaubere cha juu. Napanga muda wagu pia na kwanza kuishughulikia mara moja. Ninatiria maanani kufanya kazi kwa utulifu na umakini ili kuepuka makosa.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza na marafiki zangu. Hasaa mchezo ya nje kama kukimbia na kurukaruka na kamba. Pia nilifurahia sana kusaidia wazazi nyumbani. Na kusikiliza hadithi kutoka kwa nyanyangu na watu wale wengine wazima. Shughuli hizo zilinifanya nijifunze kushikiriana na wengine na kufurahia utoto wangu sana.

Mimi na peda sana kujifunza historia. Kwa sababu inanisaidia sana kuerewa ya liopita. Kujifunsa kutokana na makosa na mafanikia ya watu wa zamani. Hivyo nina ninajifunsa na mambo iliopita ili kuboresha maisha yagu ya leo.

Nashughulikia kosa kazini kwanza na kulikubari bila kuficha. Na pia naagaria chanzo cha hilo kosa. Na kuelewa file ilitokea. Pia nachukua hatua haraka na kulekebisha hilo kosa. Pia upokea maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamisi iri kujifunsa zaidi na kuboresha utedaji wa kazi yangu.

Mimi napenda sana kuwa mahali palipo na utulivu na usalama pia penye mazingira masafi na yenye mpangilio mzuri napenda maeneo yenye hewa safi na mwanga wa kutosha kwa sababu hunifanya nisikie huru na mwenye utulivu wa mawazo. Pia napendelea mahali pana heshima na panapokuwa na ushirikiano mzuri.

Mimi naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Haswa asubuhi ninapoanza kazi. Katikati ya siku na kabla ya kumaliza shughuli zangu. Kufanya hivyo hunisaidia kuwa na taarifa za muhimu kwa wakati. Hasa kujibu ujumbe kwa haraka na kupanga kazi zangu vizuri bila kupoteza wakati.

Mimi nimejifunza hekima maishani kwa kila jambo ninalohitaji, ninahitaji subira na pia nahitaji umakini. Maisha huja na changamoto na fursa na hivyo ni muhimu kujifunza kutokana na makosa na kushirikiana na wengine.

Mimi napenda sana kununua vitu kwa supermarket kwa sababu huko nitapata vitu za aina mingi kama ni chakula kuna chakula za aina aina kwa hivyo nitaenda tu kwa duka moja kubwa na nipate kila kitu ninataka kununua.

Timu yangu ninayopenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Ninafutiwa sana na jinsi wanavyocheza kwa umoja. Nidhamu na pia hali ya ushidani. Napenda jinsi wachezaji wanavyo badilishana mawazo kwenye uwanja na kusaidiana kufadikisha ushidi.

Wakati wa msongo wa kazi, kwanza napumzika kidogo, na kupaga upya kazi yangu, kuligana na kipaubele. Hufanya orodha ya kazi muhimu kwanza, na kuishughulikia kwa utaratibu. Pia, napuguza vitu vile ndio anaweza kunifuruga na kuzigatia hatua moja kwa wakati.

Mimi napenda kusoma vitabu vya aina mbalibali. Hasaa vinafivonifudisha. Havyo ama kupanua ufahamu wangu kwa mfano. Napenda liwaya za fasihi zinazochuguza maisha na jamii. Vitabu vya maendeleo binafsi vinavyonisaidia kukuza ujuzi na nidhamu. Napenda pia vitabu vya historia.

Mimi napenda kucheza goma sana. Kwa sababu inaniretea musisimuko wa mwili na akili. Pia, ninapocheza goma inanifurahisha. Pia, kucheza goma ni kama tu kukufanya mazoezi ya mwili. Hivyo, inanituliza mawazo yangu.

Mimi napenda sana kucheza michezo ya ubao. Kwa sababu, hunisaidia kufikiria kwa kina na kupaga mikakati. Michezo hiyo pia hunipa nafasi ya kushirikiana na wegine kujifunza kushinda na kushindwa kwa heshima na kufurahia muda wa burudani.

Mimi nimewahi fanya yoga kwa marachache napenda yoga kwa sababu huwa inanisaidia kupumzisha akili, kudumisha usawa wa mwili na akili. Pia, inanipuguzia msongo wa mawazo. Pia inaniwezesha kuwa na umakini zaidi, katika kazi. Na shughli za kila siku. Hivyo, hunipa nguvu na mtazamo mpya wa maisha.

Kila siku, ninatumia zana mbalimbali za dijiti kusaidia kazi na mawasiliano. Kwa mfano, hutumia barua pepe kama Gmail au outlook kusoma na kujibu ujumbe muhimu. Pia, napanga ratiba yangu kupitia Google Calendar na kutumia WhatsApp au Slack kuwasiliana. Na wenzangu.

Ninapendelea viatu vinakua na starehe, rahisi kuvaa na vinavyonifaa kwa shuguli balibali. Kwa mfano, napenda viatu vya michezo kwa sababu hutoa faraja fulani wakati wakutembea au kufanya kazi kwa mda mrefu. Pia napenda viatu vya kiofisi, vinavyokuwa vya kisasa lakini rahisi, hinavyonisaidia kuonekana mzuri saidi kasini.

Kila jioni, napanga kumalizia siku yangu kwa utulivu, kwanza kupumzika kidogo baada ya kazi, kisha kuangalia ratiba ya kesho na kuadika mambo muhimu ya kufanya. Mara nyigine, mimi nasoma kitabu ama kusikiliza muzigi wa utulivu ili kupumzisha akili.

Kushughulikia wateja wangu kwanza ni kusikiliza mahitaji ya kila mteja na pia maoni yao kisha natoa huduma ama suluhisho kwa heshima na kwa haraka kadri ya uwezo wangu. Pia nahakikisha wateja wangu wanahisi kuridhika vizuri ili kurudi kwa mara igine.

Mimi ninapeda kweda madukani wakati kuna utulivu, na hakuna foleni nyingi kama asubuhi mapema ama jioni baada ya kazi. Hii huniwezesha kununua bidhaa kwa urahisi na pia kwa haraka bila msogomano au msogo wa mawazo.

Mji ambao nigenpeda kutebelea ni Tokyo. Kwa sababu ni mji wenye historia ukona utamaduni na kivutio na vivutio vya kipeke. Nigependa kuona majabu yake ya kipekee kujifunza kuhusu maisha ya watu wake na pia kufurahia chakula na pia mila zao.

Kawaida, mimi na lala takribani masaa saba, hadi nane, kwa siku. Hii hunisaidia kupumzisha akili na pia mwili yangu. Kurejesha nguvu na kuamka na ari ya kufanya kazi au shuguli za kila siku. Pia, hulala vya kutosha, hunisaidia kudumisha afya na umakini wakati niko kazini.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi za kila siku. Kama kuadika ripoti, kuadika maadiko na kushughulikia barua pepe. Pia, mimi utumia kompito kwa utafiti. Kupanga ratiba zangu na kuwasiriana na wenzangu ama wateja kupitia mitadao ya kijamii na programu samawasiriano.

Ndiyo, ninapenda sana kusikiliza redio. Kwa sababu hunipa habari, burudani, pia muziki. Redio hunisaidia kubaki na taarifa za matukio yanayoendelea katika jamii. Haswa habari za ndani za jamii pia kusikiliza vipindi vya mazungumzo na muziki ya aina mbalimbali.

Ndio, mimi nimewahi kununua tikiti za matukio mbalimbali kwa michezo, matamasha na mikutano. Kwa kawaida, mimi hutumia njia za mitandaoni kwa sababu ni rahisi na ikona haraka. Kuhakikisha, ninahifadhi uthibitisho wa malipo na maelezo ya tukio ili kuepuka changamoto siku ya tukio.

Ndio, mimi mara nyigi huweka picha zangu mitadaoni, lakini hufanya hivyo kwa uangalifu sana, napenda kushiriki picha za matukio muhimu, kama kumbukumbu nzuri na watu wa karibu. Pia nahakikisha ninaheshimu faraga yangu na kushagua kwa makini picha ninazoziweka ili kulinda usalama na taswira yangu mtadaoni.

Mimi napenda mtaa wangu kwa sababu una mazingira matulivu na kuna usalama. Watu wake wanashirikiana kwa heshima na urafiki. Na penda pia milima, misafi na maeneo ya kijani. Ambao hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mandhari.

Diyo, napeda kula samaki. Samaki ni che ni chakula chenye afya, wanaladha nzuri, na wana afya muhimu kama protini, na mafuta mazuri kwa mwiri. Napeda sana samaki wa kukaanga, au wa kupikwa kwa mchuzi, haswa wakiwa kwa ugali, ama wali, ama pia chapati.

Natumia simu yangu kwa mambo mengi ya kila siku kwanza. Naitumia kuwasiliana na familia na marafiki pia simu za kawaida. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii kama WhatsApp pia huitumia kupata taarifa mitandaoni kusoma habari na kujifunza vitu mpya mpya. Simu yangu inanisaidia sana katika kufanya malipo kama kulipa bili au kununua vitu kwa kutumia huduma za malipo ya simu.

Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia univutia kwa sababu hunirahisishia maisha na kunifanya nijifunze mambomapya. Napenda kujaribu programu mpya za simu. Njia mpya za malipo ya kidigitali na vifaa vipya vinavyonisaidia kazi au mawasiliano.

Hapana, mimi siishi mahali nilipozaliwa, nilihama kwa sababu ya masomo na kazi. Hivyo kwa sasa, ninaishi sehemu tafauti. Igawa hivo, bado napeda sana nyubani. Nilipozaliwa na kujitahidi, kutebea mara kwa mara, inapowezekana. Kwa sababu, dipo kuna familia na kubukubu nyigi za utotoni.

Mara nyingi natazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video mazugumzo, vichekesho, elimu na pia burudani. Pia natumia mitandao migine kama TikTok na Instagram haswa kwa video fupi fupi za burudani na mbinu mpya za kujifunza.

Ndio mimi napeda kuvaa kofia kofia hunilida dhidi ya jua na baridi na pia huongeza mtido kwenye mavazi yangu wakati migine mimi huvaa kofia kuligana na mavazi au tukio iwe ni ya kawaida ama ya ku ya kujisitiri pia nahisi kofia hunifanya nijisikie nikiwa nadhifu na kujiamini zaidi.

Kumbukumbu moja ya kutisha nilipokuwa, ni wakati nilikuwa na ajali barabarani, wakati nilikuwa mtoto. Nilipita karibu na gari, nikalisongea haraka, nikashangaa sana, na kuhisi hofu kubwa. Ingawa sikuwa nimejeruhiwa vibaya, tukio hilo ilibaki akilini mwangu kwa muda mrefu sana.

Mimi napenda wanyama wakufugwa kama mbwa na paka kwa sababu nirafiki wa binadamu na huleta furaha nyumbani. Mbwa wanapendeza na pia uaminifu wao na pia ulinzi. Huku paka wakiwa watulivu na pia wasafi.

Mimi kawaida yangu ni kuoga mara moja kwa siku. Hata hivyo, ikiwa ni siku ya joto sana, ama nimefanya kazi mzito. Ama nilikuwa kwa mazoezi. Naweza oga mara mbili. Ili nijisikie msafi na mwenye utulivu. Kuoga hunisaidia pia kusikia nimepumzika na kuanza au kumalizia siku nikiwa na hali nzuri.

Ndio, mimi napenda kufuata matukio ya kimataifa. Hii inaniwezesha kuwa na ufahamu wa mambo yanayotokea duniani kote. Kama vile siasa, michezo, teknolojia na mabadiliko ya mazingira. Mara nyingi, hufanyika kupitia habari mitandaoni, televisheni na mitandao ya kijamii. Ili niweze kupata taarifa za haraka na za kina.

Ndiyo, mimi nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nilijitolea katika usafi wa masigira, pia nilishiriki kusaidia katika shuguli sa jamii kama kusaidia watoto na wazee kazi ya kujitolea ilinipa furaha kwa sababu niliwesa kusaidia wegine bila kutarajia malipo yoyote.

Ndiyo. Nimewahi kusafiri kwa ndege mara mingi sana. Nilifurahia sana uzoefu huo kwa sababu ulikuwa wa haraka na rahisi ukilinganishwa na usafiri wa gari ama treni. Kuangalia mandhari kutoka angani hasa wakati ndege inapaa juu ya mawingu ama bahari. Kunanifurahisha na kuniacha na mshangao mkubwa wa uzuri wa dunia.

Leo asubuhi niliamka asubuhu na mapema wakati ya saa kumi na bili. Nikafanya masoesi kidogo kama kukibia kidogo na kufanya mfulisa wa kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo nilisafisha nyuba kidogo na kuadaa chakula cha asubuhi. Kisha nilipitia habari mitadaoni na kuangalia barua pepe.

Utaratibu wangu wa jioni kawaida kuwa kwa mpagilio ili kumaliza siku kwa utulivu. Kwanza napumzika kidogo baada ya kazi au shughuli za mchana. Mara nyingi kwa kusoma kitabu au kusikiliza muziki. Kisha huwa naandaa chakula cha jioni na kula kwa utulivu.

Nahimiza ushirikiano katika simu kwa njia kadhaa. Moja yazo ni kuwahusisha wote. Ninahakikisha kila mshiriki anapata nafazi za kutoa mawazo na kushiriki katika uamuzi. Ili kila mtu ahisi thamani yake. Pili kuwasiliana kwa uwazi napeda kueleza malego, matarajio na majukumu kwa uwazi ili kuepuka mkanganyiko na makosa. Kwa hivyo.

Napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu. Kwanza, napenda mazingira mazuri ya kazi ambayo kuna heshima ushirikiano na masiliano ya wazi kati ya wafanyikazi. Pili, napenda jinsi shirika inavyo dhamini mafunzo na maendeleo ya wafanyikazi. Kwani, hunipa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya na kukua kitaaluma.

Ili kujitunza, napaga shughuri kadhaa za kila siku. Kwanza, nafanya mazoezi ya mwili kama kukibia au stretching. Ili kueka mwili katika hali nzuri na afya jema. Pili, ninalala vya kutosha. Ili kupata usigizi, wa kutosha na kuamka nikiwa na guvu nyingi mwilini.

Kuna mambo mbalimbali napenda kufanya na familia yangu, zaidi ya yote napenda kukaa pamoja na kuzungumza. Kushirikiana hadithi na kucheka. Kwa sababu hunijenga nikihisi na kuimarisha uhusiano wetu. Pia napenda tukikula pamoja hasa chakula cha nyumbani kwa sababu hutupa muda wa kushirikiana kwa utulivu.

Mimi hujikinga na jua kali kwa njia kadhaa. Kwanza, mimi huvaa kofia. Kofia ili kulinda uso wangu. Pia na kichwa. Pili, navaa mavazi ya rangi nyepesi na makabati. Kama mashati ya mikono mirefu. Na suruali au sketi iliyonifunika. Ili ngozi isichomeke.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kijidogo na kuondoa msongo wa mawazo. Maranyingi, mimi husoma kitu kidogo kama vitabu vya hadithi ama kusikiliza muziki ili akili ipate kupumzika. Wakati mwingine, napenda kutembea kidogo au kuchukua hewa safi, hasa ikiwa nimekaa muda mrefu mbele ya kompyuta.

Mimi napeda kujifunza mambo mapya kwa njia balibari. Sinasonifurahisha na kunipa kuelewa kwa kina. Kwanza, napeda kusoma vitabu. Pili, napeda kutasama video sa mafunzo mtadaoni au kutumia programu sa kujifunza. Abazo hutoa mifano halisi na maelesa ya hatua kwa hatua.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninachukua hatua kadhaa kila siku kwanza, natumia mifuko ya kitambaa au begi za kudumu baada ya badala ya mifuko ya plastiki wakati wa kuenda dukani. Pia, ninahitaji. Ninajitahidi kuchagua bidhaa zilizo chenye karatasi au glasi badala ya plastiki kadri iwezakanavyo.

Mimi nilisaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali. Ndogo lakini zenye maana. Kwanza, nashiriki katika shughuli za jamii kama usafi wa mazingira, kuchangia damu, ama kusaidia wakati wa hafla za kijamii. Pia, natoa msaada kwa wahitaji pale ninapoweza kama kuchangia chakula nguo au msaada wa kimawazo.

Sera muhimu ya kampuni ninayoona ni ile inayohimiza uwazi, uwajibikaji pia na usawa. Hii inamaanisha kuwa wafanyikazi wanapaswa kufahamishwa kwa uwazi kuhusu malengo, taratibu na matarajio ya kazi. Na pia wawajibike kwa matokeo yao.

Mimi napenda kutembea mji wa loma wa kale. Ili kuona mabaki ya kolosiam majego ya kale. Na mitaa iliyojegwa kwa ustadi mkubwa kutebelea maeneo haya ya kihistoria kunanifudisha kuhusu utamaduni Sana. Na maendeleo ya mwanadamu na kuniacha na mshagao mkubwa na wa historia ya dunia.

Kila siku, ninajitahidi kunywa maji ya kutosha iliku kueka mwili wangu katika hali nzuri ya afya. Kawaida, nina kunjwa takriban glesi sita hadi nane za maji. Ambazo ni karibu lita moja hadi mbili. Hii inasaidia mwili wangu kubaki na maji ya kutosha kuweka ngozi yenye afya. Na kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, mimi napenda sana mziki wajadi. Mziki wa jadi hunivutia kwa sababu una historia na utamaduni wa jamii. Na kunifanya nijiskie karibu na mizizi yangu. Midundo ya ngoma za asili, ala za jadi na maneno yenye maana, hunipa hisia ya utulivu na fahali.

Napendelea mwaga wa kati. Mwanga mkali unaweza kusumbua macho na kufanya sehemu kuwa ya joto sana. Huku mwanga hafifu sana ukifanya iwe gumu kuona vizuri. Mwanga wa kati hunipa hali nzuri ya kuona, utulivu na usahihi na pia husaidia kuzingatia kazi au kusoma bila kuchoka haraka.

Mambo mapya ambayo ningependa kusoma kazini ni teknolojia mpya, uongozi na usimamizi wa miradi. Mafunzo haya yangenisaidia kuiboresha ujuzi wangu wa kazi, kufanya uamuzi sahihi na kuongeza ufanisi wa timu. Pia ningepeda mafunzo ya mbinu za kisasa za mawasiliano na kushirikiana. Kwani haya huchangia mazingira bora ya kazi na ushirikiano mzuri kati ya wenzagu.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda wa kupumzika na kufanya jabo linalonifurahisha. Kama kusoma kitabu, kusikirika za mziki au kutebea nje kidogo. Hii itanisaidia kuodoa mzogo wa mawazo na kuanza au kumalisa siku nikiwa na utulivu. Pia ningepeda kushirikiana na marafiki au familia hata kwa muda mfupi ili kuogeza fulaha na mshikamano. Kwa ujumla wazo ni kuuganisha kupumzika, burudani na kushirikiana na wegine.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti kila siku kwa kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, na peda kutumia mashini za sauti, za kurekodi, ili kurekodi mawazo, kufuatilia kazi, au kuandika mawazo ya haraka bila kutumia mkono. Pia, ninatumia mashini za kuzungumza na vinasa sauti vya simu kama vile siri au google assistant. Ambazo, husaidia kutafuta taarifa, kupanga ratiba na kufanya kazi za kila siku kwa haraka. Vile vile, teknolojia ya sauti hufanya maisha kuwa rahisi katika burudani. Kama kusikiliza muziki, podikasti au hadithi za sauti wakati wa kutembea au kufanya shughuli nyingine.

Kazi ya nyumbani ninayochukia ni kuosha vyombo na kusafisha jikoni. Hasa, bada chakula kikubwa, hii kazi mara nyingi huchukua muda na inaweza kuwa ya kuchosha. Hasa, ikiwa vyombo vikuu ni vingi au vinavyosalia chakula kigumu kuosha. Pia, mara nyigine usafisha choo au bafu ni kazi nisiyoipenda kwa sababu inahitaji nguvu na ni ya kuchosha mwili. Hata hivyo, najitahidi kufanya kazi. Kwa mpangilio, ili nyumba, ibaki na hewa safi na pia ibaki yenye utulivu.

Mimi napenda kutembea mahali penye utulivu na kwa mfano naapenda kutembea kwenye bustani, maeneo ya miti au karibu na mto kwa sababu hewa safi na mazingira yanatuliza akili. Pia napenda kutembea mtaani wakati wa asubuhi ama wakati wa jioni. Pale ambapo kuna utulivu na si kelele mingi. Kutembea sehemu kama hizi, hunisaidia kupumzika na pia kutafakari na kupata nguvu mpya ya kuendeleza kazi za kila siku.

Ndio. Napenda kupika sana. Kupika hunifurahisha kwa sababu hunipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya. Kutumia ubunifu na kuandaa chakula chenye afya pia, na peda hisia ya kulithika. Napojiandalia chakula mwenyewe na kukila. Au kushirikisha kukishirikisha na familia ya marafiki. Kupika hunisaidia kupumzika. Kuokoa pesa na kuthihibiti kila ninachokula. Hivyo ni shughuli inayonifurahisha sana.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda ni soda balidi ama juisi ya matunda ya asili. Hasa juisi ya mashungwa ya mananasi. Na pia, napenda ya zabibu. Napenda pia maji baridi. Au kinywaji cha miti, kama chai wakati wa joto. Kwani hunipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri. Mara nyigine napenda pia, juisi ya matunda na maziwa, kwa sababu hutoa walishe nzuri na radha tamu. Kwa jumla, napendelea vinywaji, vya baridi, vinavyonipa, upau mbele afya, utulivu, na furaha, hasa, baada ya shughuli nzito, au siku ya joto.

Marengo yagu kazini ni kadhaa, kwanza nataka kukua kukitaaramu na kuwa mtaaramu mwenye ujuzi wa hali ya juu. Iri niweze kushiriki kikamirifu katika miradi na kufanikisha marego ya shirika. Pili, nataka kuchagia katika maedereo ya timu, kuhakikisha kila mushiriki, anafanya kazi kwa ushirikiano. Na matokeo bora. Pia nataka kujenga sifa nzuli ya uaminifu, ubunifu na utedaji bora. Jabo litakalo niwesesha kupata chagamoto mpya na nafasi sa juu kazini. Kwa mda mlefu, lego lagu ni kuona kazi yagu ikireta. Matokeo chanya kwa shirika na jamii kwa ujumla. Huku niki huku nikibolesha kazi zangu.

Mimi napedelea, mfumo wa simu wa androidi, kwa sababu. Unatoa uhuru mkubwa wa kubadilisha mpangilio wa programu, hutumia app mbalimbali na kuongeza hifadhi ya kifaa kwa urahisi. Mfumo huu pia unarahisisha kuunganisha huduma mbalimbali za mitandaoni, kama malipo ya simu kuhifadhi data na burudani. Hata hivyo, napenda pia vipengele vya usalama, na urahisi wa mfumo IOS kwenye baadhi ya simu. Hasa kwa urahisi wa kutumia app na ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa jumla napendelea mfumo unaonipa ufanisi, uhuru wa kutumia na usalama katika kila shughuli ya kila siku.

Ndio, mimi nasoma gazeti mara kwa mara, haswa kwa habari za kimataifa, gazeti huniwezesha kupata taarifa za haraka, kuhusu siasa, uchumi, michezo na matukio ya kijami. Mara njingine napenda kusoma makala za burudani, afya na teknolojia. Kwani husaidia kupanua ujuzi wangu na kunipa mawazo mapya. Nasoma gazeti pia kwa sababu, hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuendelea, kuwa na ufahamu wa mambo yanayojiri duniani.